Sipendi kutembea msituni kwa kuwa mtu anaweza potea, mtu anaweza kutana na labda nyoka ama wadudu wengine ambao wanaweza kumuhumiza, mimi naogopa kutembea msituni. Labda nikiwa na umati wa wengine ndio naweza kutembea msituni. La sivyo, mimi sipendi kutembea msituni kwa kuwa mimi ni mwoga.